Kugawa, taka kuna husisha kutenganisha, taka kulingana na aina yake, taka za plastiki, karatasi, chuma na glasi, hutengwa kwa ajili ya kurejelewa, taka za chakula na mimea huwekwa kando kama mbolea, njia hii hupunguza uchafuzi na hulinda mazingira kwa sana, taka ambazo zina majimaji pia huwekwa kando kwa vile zinaweza kuleta wadudu.

Napenda sana shati na surwali. Hizi ndizo nguo ambazo mimi huvaa siku baada ya siku nyingine. Mimi huzivaa ma mara nyingi. Nazipenda sana kwa sababu inanifanya nionekane da nadhifu, inanifanya nionekane mwenye heshima na kujiamini. Mavazi kama haya yanafaa sana kwa hafla nyingi kama shule, kazi au makutano na ni vazi ambayo wanaume hupenda sana. Pale ambapo surwali inahusika na shati pia nguo hizi hunipa uhuru wa kutembea vizuri na pia kunifanya nijisikie nipo tayari kila wakati.

Napenda viatu vya kujifunga. Napenda viatu hivyo kwa sababu hunipa mkawo mzuri, hunipa usalama na hunipa uthabiti kila ninapotembea na naweza pia kukimbia naweza pia kufanya mambo mengi na viatu ambavo vimeeza kufungwa. Huvishika miguu vizuri na kupunguza kuumia, pia huonekana nadhifu vinafaa mavazi mengi sana na pia hunifanya nijiskie mwenye mpangilio, tayari kwa kazi, matembezi au hafla mbalimbali kila siku. Zaidi huongeza kujiamini na kunipafaraja muda mrefu wakati wa shughuli zote.

Mimi hunywa glasi sita mpaka nane za maji kila siku. Hii hunisaidia sana kuimarisha afya yangu na pia damu kuwa katika hali ya wastani. Huongeza nguvu, hunisaidia pia kwa kumenya au kutafuna chakula na kuweka ngozi kuwa yenye afya. Pia hunisaidia kuepuka upungufu wa maji mwilini hasa wakati wa kazi au mazoezi kila siku kwa ustawi wa mwili na akili.

Ningependa kurudi ujana ili nirekebishe makosa niliyofanya, niweze pia kujifunza kwa bidii na niweze kutumia fursa nilizopuuzia. Ujana una nguvu, una ndoto nyingi, una pia matumaini mengi, kurudi kungenipa nafasi ya kupanga maisha vizuri na kueza kufuata malengo kwa ujasiri na hekima zaidi.

Chakula ambacho napenda zaidi ni nyama. Napenda nyama kwa sababu ina ladha nzuri, hunipa nguvu na virutubisho muhimu kama protini. Huniongeza hamu ya kula na hunifanya ni jisikie nimeshiba. Pia inasaidia mwili kukua pali ambapo unafanya maoezi sana ni chakula kinachofaa, sio katika sherehetu, bali pia katika familia na hunikumbusha mila na tamaduni zetu.

Wakati wa likizo najistawisha kwa kupumzika, kwa kusoma vitabu na kujifunza ujuzi mpya, mimi hutumia muda na familia na marafiki ili kuimarisha mahusiano, pia nafanya mazoezi za kupanga malengo mapya, pia mazoezi ya kimwili, jambo ambalo huli nisaidi, hunisaidia kurudi nikiwa na nguvu, motisha na mtazamo chanya wa maisha.

Siku ya kuzaliwa, husherehekewa kwa kukusanya na familia na marafiki kwa pia kula chakula kizuri na pia kukata keki. Hiyo siku mimi huvaa nguo nzuri ili niweze kuleta picha nzuri kwa familia na marafiki. Mimi hupokea zawadi na salamu za heri pia ni muda wa kushukuru mungu kwa maisha kutafakari mafanikio yangu na kupanga malengo mapya ya baadae kwa furaha.

Mimi natumia simu yangu kuwasiliana na marafiki na familia kupitia simu na ujumbe. Pia mimi hutumia kujifunza na kutafuta taarifa mtandaoni na kufuatilia habari. Habari hizi pia naweza kuzithibitisha. Simu pia unisaidia kupanga kazi yangu, unisaidia kujiburudisha kwa muziki au video na kufanya malipo ya kidigitali kwa urahisi pale ninaponunua vibidhaa mtandaoni.

Kufuata matukio ya kimataifa ni muhimu na ni muhimu kwa sababu inatupanua kuelewa kwa dunia, inatusaidia kujua mabadiliko ya kisiasa, mabadiliko ya kiuchumi na pia mabadiliko ya kijamii na hatari ambazo zitakuja kuleta katika nchi yetu iliyo Afrika mashariki. Maarifa kama haya hutuandaa kufanya maamuzi bora kuimarisha diplomasia na kuelewa nafasi ya nchi yetu katika jamii ya kimataifa.

Napenda kucheza ngoma kwa sababu inanipa furaha, inanitoa msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie huru zaidi. Pia ni njia ya kujieleza kihisia na kiutamaduni. Ngoma hunisaidia kuimarisha afya ya mwili, kuunganisha familia na marafiki na pia kuonyesha utamaduni wetu kwa ufahari wake.

Malengo muhimu kwa kazi ni kuongeza ufanisi, kuboresha ubora wa kazi na kufanikisha maendeleo binafsi na ya timu. Pia ni kuhakikisha malengo ya kampuni yanatimizwa kwa kujenga uhusiano mzuri na wateja na pia kukuza ujuzi na taaluma ili kufanikisha mafanikio ya muda mrefu.

Lengo la muda mrefu kazini ni kuwa mtaalamu hodari katika taaluma yangu kupata ujuzi wajuu na pia kushika nafasi ya heshima pale ambapo ni naweza kuwasiliana na wenzangu. Pia ni kukuza ufanisi wa kazi kuunda mtandao mzuri wa kitaaluma na kuhakikisha napiga hatuwa za kimaendeleo kibinafsi na pia katika shirika kwa mafanikio endelevu.

Timu ya michezo ninayofuatilia inanitia moyo sana Napenda kuona mbinu zao juhudi za wachezaji na pia ushirikiano wao. Pia hunipafuraha kunifanya nijisikie sehemu ya sherehe michezo na pia hunisukuma kwa nidhamu na udhabiti kama wanavyofanya wanapushirikiana kwa mafanikio timu ninayoipenda ni harambee stars humu chini na timu ambayo naipenda kwa nchi ambazo si za Afrika ni timu ya Chelsea.

Wakati wa mapumziko mchana, mimi hupumzika kwa kula chakula cha mchana na kunywa maji. Chakula chambacho mimi hula kila mara ama wakati mwingi ni chapati kwa maharagwe ama saa nyingine mimi hula wali kwa maharagwe ama wali kwa nyama ama pia matoke. Mimi hutumia muda kidogo kupumzika akili na pia kuzungumza na marafiki ama kusoma. Mahina inanisaidia kupata nguvu, kupunguza uchovu na pia kuweza kurudi kazini nikiwa makini zaidi na mwenye motisha na uwezo wa kufanya kazi vizuri.

Napendelea chakula chenye ladha, chenye ladha ambayo ni ya utamu na pia chenye mchanganyiko wa viungo mbalimbali ili kuimarisha ladha hii. Chakula hunipa furaha, unifanya nijisikie nimeshiba na hunifurahisha wakati wa kula. Pia hunisaidia kuonja tamaduni tofauti kupitia chakula na kunipa shauku ya kujaribu mapishi mapya na kuongeza ladha katika maisha yangu ya kila siku.

Napenda kuvaa vipuli kwa sababu hunipa muonekano wa kipekee, kimtindo na kijamii. Pia hunifanya mavazi yangu yawe ya kuvutia, yana pia yanafaa hafla mbalimbali na pia hunifanya nijisikie nadhifu na mwenye mpangilio. Vipuli pia huonyesha ladha yangu ya kibinafsi na huniunganisha na watu wengine kwa mtindo wa kuvutia.

Ninapenda filamu zenye msisimko, tamthilia na za ucheshi. Filamu hizi hunipa burudani, kunifanya nijisikia furaha na pia huniwazia maisha kwa mtazamo tofauti. Pia hunisaidia kupumzisha akili yangu, kujifunza maadili na pia kushirikiana na familia au marafiki wakati wa kutizama. Huku ni kufurahia hadithi na uigizaji wa wahusika.

Ninapenda shirika langu kwa sababu linanipa fursa ya kujifunza na kukuza ujuzi wangu kupitia uongozi Pia ina utamaduni mzuri wa kushirikiana, kutimiza malengo kwa ushirikiano na pia kunisaidia kujenga mtandao wa kitaaluma Ningepatia pia motisha, heshima na mazingira ya kufanya kazi kwa ufanisi na furaha.

Nafanya mazoezi ya mwili angalao mara tatu paka tano kwa wiki. Hii unisaidia kuboresha afya yangu, kuongeza nguvu na pia uthabiti wa mwili. Pia unisaidia kuondoa stress, kudumisha uzito mzuri na pia kunifanya nijisikie mwenye nguvu, furaha na tayari kwa shuguli za kila siku. Huku kunaniboresha uwezo wangu wa kimwili na kiakili.

Asubuhi napenda kunywa chai yenye ndimu au kahawa kidogo. Kinywaji hiki hunisaidia kuamka, kuimarika, kuongeza nguvu na pia umakini. Pia hufanya siku ianze vizuri na kunipa hisia za furaha na motisha na pia hunisaidia mwili na akili kuwa macho na kuwa imara. Ni sehemu ya kawaida ya utaratibu wangu wa asubuhi na hunifanya nijisikie tayari kwa shughuli zote.

Napenda kutazama video mtandaoni kwenye majukwaa kama youtube ama tiktok Hapa mimi hupata burudani, elimu na pia habari mpya na pia naweza kuthibitisha habari kama hizi Pia hunisaidia kujifunza ujuzi mbali mbali, kufuatilia matukio ya kisasa na ya kisiasa na pia kuunganisha na wengine kutazama video kuna nifanya na jisikie furaha, kupumzika na kupata motisha kwa shuguli za kila siku.

Mimi huoga maramoja mpaka mbili hivi kwa siku, mara asubuhi ama wakati wa usiku. Kufanya hivi kuna hikikisha usafi wa mwili, kuna punguza harufu zizopendeza na kunifanya nijisikie safi na huru. Pia hunisaidiaa fya yangozi, kuongeza kujiamini na kunifanya nikae vizuri katika shuguli za kila siku.

Wakati nasubiri kwenye mstari, mara nyingi nahisi uvumilivu na mwingi wa subira unaohitajika. Wakati mwingine ni chachewa na kuchosha na lakini hunifunza subira na heshima kwa wengine. Pia hutoa muda wa kutafakari kupanga mawazo au kuzungumza na wengine. Jambo linalo ongezo uvumilivu na mtazamo mzuri wa maisha.

Napenda kunywa maziwa ya ngombe, maziwa haya yanafaa kuwa safi, yenye baridi kidogo na pia yenye ladha tamu. Hunipa nguvu mwili na pia hunisaidia kuimarisha mifupa na meno na kunifanya nijisikie mwenye afya. Pia hunirahisishia kupata proteni na virutubisho vingine na ni sehemu ya kawaida ya utaratibu wangu wa kila siku ikipanua furaha na afya njema.

Mimi siishi mahali nilikozaliwa, siishi mahali huko kwa sababu bado natafuta elimu zaidi, natafuta kazi bora, natafuta pia fursa bora ya kujiendeleza kimaisha. Wakati mwingine mazingira ubadilika na hurazimisha mtu kuhama. Kuhishi kwingine pia unipa mazoe fumapya na kunipanua mawazo na kunisaidia katika kujitegemea zaidi maishani mwangu.

Napenda somu la sayansi la kemia kwa sababu hunifunza jinsi vitu vinavyoshirikiana na kubadilika, pia hunipa ujuzi wa kutatua matatizo, kuelewa majaribio na kukuza ufahamu wa dunia ya kiasili. Somo hili ni la kuvutia, linachangamsha akili na linanisaidia kuwa mtaalamu katika sayansi na teknolojia.

Ningependa kupata mafunzo ya umeme, usalama kazini na uendeshaji wa vifaa vya kisasa. Pia mafunzo ya usimamizi wa miradi, ujuzi wa kitaaluma na mbinu za kuongeza ufanisi kazini. Mafunzo kama haya yatanisaidia kuboresha uwezo wangu, kuongeza taaluma na kufanya kazi kwa ufanisi, usalama na mafanikio ya muda mrefu kazini.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa mtaalamu hodari katika taaluma yangu, uhuru wa kifedha, na pia niweze kusaidia familia yangu. Natamani kuunda mradi au biashara yenye manufaa. Kuwa kielelezo chanya kwa wengine na kufanikisha maendeleo binafsi na ya jamii. Huku ni kufurahia maisha yenye furaha, ustawi na mafanikio endelevu.

Mi napenda tabia ya uwaminifu kwa wengine kwa sababu hujenga imani na heshima pia ninathamini uvumilivu upendo na msaada wao kwa wengine. Tabia hizi hunifanya nijisikie huru, kushirikiana, kujifunza kutoka kwao na pia kuunda mahusiano ya kudumu yenye furaha amani na usaidizi wa pamoja katika maisha ya kila siku.

Wakati ninapohitaji msaada kazini huwa nauliza mwongozo kutoka kwa walimu ama wasimamizi wangu, pia mimi hushauriana na wenzangu, ili niweze kutumia rasilimali ambazo ziko ambazo zinapatikana na pia nasoma mwongozo au mafunzo. Hii hunisaidia kutatua tatizo haraka, kujifunza mbinu sahihi na kuhakikisha kazi inakamilika kwa ufanisi na bila makosa.

Mimi hufua nguo mara moja kwa wiki, mimi hukusanya nguo za kutoka jumamosi mpaka siku ya Ijumaa. Hapo ndipo mimi huweza kufua wakati wa wikendi na nafua nguo hizi pamoja na kuzikusanya pamoja Mimi pia wakati nafua mimi hukagua nguo zile nyeupe na pia zile ambazo zinamwaga rangi na pia zile ambazo zina rangi ambayo inaonekana kwa urahisi.

Ninapenda mazingira ya kazi yenye usafi, utulivu na mpangilio mzuri. Mimi ninathamini ushirikiano katika kufanya kazi zangu na pia mimi huthamini sana heshima na usaidizi kutoka kwa wenzangu. Mazingira kama haya hunifanya nijisikie motisha na pia kuongeza ufanisi, kushirikiana vizuri na kufanya kazi kwa furaha, usalama na mafanikio endelevu.

Napenda kujisimamia kwa sababu inanipa uhuru, inanipa nidhamu na pia kujiamini. Inahakikisha napanga maisha yangu vizuri na kufanikisha malengo na kushughulikia majukumu yangu bila kutegemea wengine. Kujisimamia kuna nisaidia kukuza kima kukuwa, kimaadili, kiakili na pia kifedha na pia kunifanya nijisikie huru, hodari na tayari kwa changamoto zozote ambazo maisha itanikabidhi.

Ndiyo nimewahi fanya kazi ya kujitolea. Nilifanya kazi hii angalau niweze kupata ujuzi wa kazi hiyo na pia niweze kuwelewa na pia niweze kushirikiana na wakubwa ama wasimamizi wangu kwa kwa uzuri, na hawa ndiyo badaaye walikuja wakanipa kazi, na walinipa kazi kwa kuwa waliniamini na kazi hiyo na washawahi kuona nikiifanya.

Utaratibu wangu wa jioni unahusu kwanza kuweza kufika hapa nyumbani Nikishaweza kufika hapa nyumbani nahakikisha kuwa nishanunua bidhaa ambavyo Nitatumia kuweza kupika hapo usiku Pia nahakikisha ya kuwa nimeweza kuoga na mwili wangu uko msafi Pia mimi huweza kuhakikisha ya kuwa mwili wangu una maji ya kutosha na pia mimi hunywa maji kwa sana na pia mimi hufanya mazoezi Mimi hufanya mazoezi kisha baadaye napika na alafu baadae mimi hulala.

Ninaposhughulikia makosa kazini, mimi huanza kwa kukiri kosa kwa wazi wake, kisha mimi hujaribu kuelewa chanzo chake, kujifunza kutokana nayo na kuchukua hatua za kurekebisha. Pia mimi hutoa suluhisho za kuzuhia makosa yaweze kutokea tena, ya siweze kutokea tena na kuhakikisha kazi inaendelea kwa ufanisi na kuimarisha nidhamu na maadili ya kazi.

Kushirikiana na timu, hufanya kazi, kushirikiano, kugawana majukumu na kusaidiana pale panapo hitajika. Pia huchangia mawazo, kushirikisha ujuzi na kushirikiana katika kutatua matatizo. Hii hunisaidia kufanikisha malengo ya pamoja, kuimarisha uhusiano, kuongeza ufanisi wa kazi na kuhakikisha kila mmoja anahisi kuthaminiwa na sehemu ya timu.

Mfereji wa TV ambao mimi naufuata sana ni Citizen TV Citizen TV inanisaidia sana katika kuelewa mambo yanayofanyika nchini na pia kuna vipindi maalumu vya ucheshi ambavyo hutokea na pia kuna vipindi pia vingine ambavyo vina elimu maalumu hasa katika mambo ya ukulima, uhandisi na mambo mengine.

Mimi huhifadhi pesa kwa kuhusisha bajeti ya kila mwezi kuweka kiasi kidogo kila siku au kila wiki na pia kuepuka matumizi yasiyo muhimu. Pia inaweza kujumuisha kuweka akiba kwenye benki, kuekeza kwa busara na pia kufuatilia maamuzi. Hii hunisaidia kujenga usalama wa kifedha, kufanikisha malengo ya baadaye na pia kuepuka shida za kifedha.

Mimi huweka picha zangu mtandaoni kwa sababu yanani furahisha na yana nisaidia kushirikisha furaha na matukio ya maisha yangu. Pia mimi huweza kuwasiliana na marafiki na familia na kuonyesha mawazo au ujuzi wangu na pia kujenga kumbukumbu kumbukumbu za kidigitali ambazo zinaweza kuangaliwa baadae kwa furaha na kumbukumbu nzuri.

Nawasiliana na wafanyakazi wenzangu kwa kufanya kwa heshima na uwazi, kuwasikiliza mawazo yao na kushirikiana na wao kwa wazi. Mimi hutumia barua pepe, simu au mikutano ya pamoja kuhakikisha ya kuwa maelezo yangu yanaeleweka na yakuwa yako imara na shwari. Hii unisaidia kuboresha kushirikiano, kuundoa mchanganyiko na kufanikisha malengo ya kazi kwa ufanisi na kwa amani kati ya timu.

Mimi ni mtu sana sana napenda kuchanganya, wakati mwingine mimi hupenda kuamka mapema sana na wakati mwingine mimi hupenda kuamka usiku hasa pale ambapo nina kazi mingi sana na sitoweza kulala vizuri. Pia wakati sitaki kelele mimi hupenda kuamka usiku sana ili niweze kumaliza malengo yangu. Wakati ambako siku yangu najua itachelewa kuanza basi ningefahari kuamka mapema siku kama hiyo.

Napenda chakula chenye mafuta kwa vile inaongeza ladha katika chakula na pia mafuta pia inasaidia mwili kuweza kupata nguvu, nguvu ambayo inaeza tumika pia wakati ambapo unakimbia kidogo, unakimbia masafa marefu, hii mafuta husaidia sana mwili na pia mimi hupenda chakula cha mafuta kwa vile huimarisha ladha na pia huimarisha uzito wa chakula.

Mimi hushiriki katika jamii kwa kusaidia wengine, kushiriki katika shughuli za jamii, kushirikiana pia katika miradi ya maendeleo. Mimi uhimiza usafi, uthamini sheria na utamaduni na ushirikiana na pia jirani yangu. Hii hunisaidia kuimarisha umoja, kunisaidia kwenye uhitaji na pia kufanya jamii iwe salama, yenye amani na yenye maendeleo endelevu.

Sera ya kampuni ninayoiona kuwa ni muhimu ni ile kuhimiza usalama kazini, kufanya heshima kwa wafanyakazi wote wa kampuni na pia hukua wazi katika maamuzi yako. Hii inapaswa kuhimiza ufanisi, nidhamu na ushirikiano. Sera hii husaidia kulinda rasilimali za kampuni, kuongeza morali ya wafanyikazi na kuhakikisha malengo ya kampuni yanafikiwa kwa usalama na mafanikio endelevu.

Napenda kofia kwa sababu inanipa mtindo mzuri na inanifanya nijiamini zaidi, inanilinda pia thidi ya jua kali, na pia dhidi ya baridi, na pia dhidi ya mvua. Kofia hufanya nionekane nadhifu, inaendana na mavazi mbali mbali na hunisaidia kuonyesha ladha yangu ya kibinafsi katika mitindo tofauti tofauti.

Ninapo fanya kazi na timu ya mbali. Mimi hutumia mawasiliano ya wazi kupitia mitandao kupanga ratiba zinazoeleweka. Mimi hugawanya majukumu kwa uwazi na kutumia zana za ushirikiano. Pia huheshimu muda wa wengine kutoa mrejesho kwa mara kwa mara na pia kujenga uaminifu ili kufanikisha malengo ya pamoja kwa nidhamu, uwajibikaji na mawasiliano ya heshima daima.

Muandishi ninanaye mpenda zaidi ni wala binwala, huu ni muandishi wa vitabu ninaye mpenda sana na huandika kwa lugha rahisi na enye ujumbe mzito. Vitabu vyake hufundisha maadili, maisha na kuwahamasisha wasomaji kufikiri kwa kina. Anatumia mifano halisi, wahusika, wanaovutia na hadithi zinazogusa hisia na kuongeza maarifa.

Ndio nimewahi kufanya yoga na ndiyo napenda yoga kwa sababu ina nisaidia kutuliza akili, kupunguza msongo wa mawazo na kuimarisha afya ya mwili. Uniwezesha kupumua vizuri, kuongeza unyumbufu na kuimarisha misuli yangu. Pia hunisaidia kujitambua, kupata amani ya ndani na kudumisha usawa wa mwili na akili kila siku.

Napendelea hali ya baridi kushinda hali ya joto. Hali ya baridi unaweza kuizuia kwa kuvaa vizuri, pia kunywa chai. Pia wakati wa msimu wa baridi mimi huwa mtulivu zaidi. Mimi huweza pia kulala kwa urahisi. Mimi pia huweza kujipanga vizuri na kufanya mambo yangu kwa utaratibu wangu. Wakati wa joto kuna jasho mingi, kuna hamu sana ya kiu na sipendi sana hali hii.